Unasherekea mafanikio ya timu vipi mambo zaidi ni vipi ambavyo mafanikio ya timu ya naweza kuwa yanaweza kuwa kutendeka ni mambo gani yanaeweza zungu zungumziwa ili kuleta mafanikio ni hali ni ni hali gani ambayo hufanya muweze kusherekea au ni nini kinachotokea ili kufanya sherehe ili ikue na sherehe na mbona mnafanya mbona mna sherekea mafanikio ya timu. Mimi mara mingi tuseme pale kazini huwa tunasherekea mafanikio ya timu yetu kwa kufanya sherehe fulani labda siku ya jumamosi tunaeza jumuika pale kazini alafu tunafanya sherehe yetu Ama tunaenda mahali pengine ambapo sio kazini tunafanyia huko sherehe tunafanya hivo na pia huwa tunahakikisha kuwa tumezawadi kila mtu ambaye alihusika Kwa sababu huwezi sherekea bila kujua ku-identify nani alishinda nani alifanya mafanikio haya yawe hivo kabisa kwa zaidi na kutokana na sherehe hizi za kimafanikio, tumeweza kuhitimu mambo mengi sana pale kazini. Kwa sababu kila mtu anataka siku sherehe inapofanywa ikue ni kwa ajili yake. Kwa sababu kila mtu anataka yani aihisi ni kama anafanya kazi, anafanya mchango pale kazini. Kwa sababu ukikuwa tu hapo, hakuna siku ushawai pata zawadi pale kazini. Watu watakushanga kwa sababu watadhani kwa ni huyu hapendi kazi ama shida ni nini. Lakini mkifanya sherehe za kimafanikio watu wanapata ile hali ya kutaka kukua wenye mafanikio pale kazini ili waeze kujulikana na upewa ahadi zilizowekua.

Jee, unapenda kununuwa vitu mtandaoni? Mambo zaidi ni, unatumia mtandao kufanya nini haswa? Je, unaweza akses mtandao na unatu unaaccess mtandao kwa njia ipi. Ni baadhi ya vitu vipi ambavyo wewe unaweza nunua kwenye mtandao. Na ndiyo, napenda kununuwa vitu kwenye vitu mtandaoni. Wasababu wakati mwingine unapata kwa mtandaoni bei ya vitu iko chini. Kwa mfano nataka kununua sabuni au mafuta. Nikienda kwenye duka la kawaida na pata sabuni hiyo au mafuta hayo ni miatano. Nikienda pale mtandaoni napata mafuta hayo au sabuni hiyo ni mia tatu hamsini. Waona kuna, yani kuna tofauti katika bei za bidhaa hizo. Sindiyo, sasa unapata, unaenda, unaendea ile nye unaeza pata kwa haraka kutokana na beiliyo chini. Sababu nyingine ya kununua vitu kwenye mtandao ni wakati nyingine unapata kuna bidhaa ambazo sio rahisi kuzipata kwenye maduka ya kiasilia na maramingi unapata tu ziko hapo bidhaa hizo ziko mtandaoni Kwa mfano kuna bidhaa ambazo ukienda kwenye duka Tuseme kuna kiatu kuna nguo ambayo unataka lakini ukienda kwenye duka la kiasilia la nguo haupati lakini ukienda mtandaoni unapata sababu nyingine ambayo nanunua kwenye mtandao ni kwa sababu ya distance yani umbali wa maduka ya kiasilia. Unapata duka la kiasilia liko kwenye inchi nyingine Tuseme mimi niko Kenya na duka hilo liko uko uchina Waona kuna umbali sana Siazi nunua kwenye duka la kiasilia ya bidha hiyo Lazima tu ninunue kwanjia ya mtandao na maramingi biyashara za mtandao ni nzuri na tena nimbaya Wakati mwingine unanunua unapata bidhazako. Wakati mwingine unanunua kumbe umenunua hewa. Yani unapata kitu ambacho liuziwa hakiko kabisa hakiko. Sasa huwa inaleta changamoto sana kwa sababu ukifanyiwa hivo mara kwanza, mara ya pili, mara ya chatu utahogopa na hiyo ndiyo changamoto kubwa sana katika ununuziwa bidha pale mtandaoni.

Unapangaje wiki yako ya kazi mambo zaidi ni matayarisho yapi ambayo unakikisha kwa umeweka ili ndiposa uanze wiki ya kazi. Ninini haswa ambayo ni tamaduni yako ya kabla wiki ya kazi kuanza? Mimi wiki yangu ya kazi na hakikisha kuwa. Nimejipanga, nimetafuta vyote vitu vyote ambavyo nahitaji Kwa mfano unapata labda, ni matayarisho ya pale nyumbani nahakikisha kuwa hizi bidha ambazo ni lazima niwe nazo kwa nyumba na kikisha kuwa nimezitafuta mapema kabla sijaanza kuenda kazini nahakikisha pia kuwa kila kitu kiko sawa Yaani nisitoke kazini au nisichelewe kuenda kazini kwa sababu si kupanga mambo yangu Wakati mwingine unapata inakua ngumu kupanga Lakini ukisha zoea upangaji wa vitu kabla ya wiki ya kazi Unapata inakua raisi Hakuna kuchelewa kazi kwa sababu kila kitu kikosawa, kimepangwa, kiko tutayari kutumika Lakini ukisema unataka tu kuanza wiki hivo tu bila mpangilio unapata mambo mengi yameenda vibaya Labda ungefika kazini mapema unapata umeenda umechelewa kazini kwa sababu uliamkia kufanya shughuli ambayo ungefanya siku ya jumamosi au jumapili Ukifanya mipango yako vizuri inakua raisi sana kufanya shughuli zako zaki kazi Pia akili inatulia kwa sababu hauna ile haraka ya sasa leo ntafanya aje Sasa kesho ntafanya aji Kwa sababu ushajipanga We mwenye unajua ni hivi na hivi na hivi na hivo inakua raisi.

Je, unapenda kunywa maziwa, maziwa ya ainagani, kuna maziwa ya kupimwa pale dukani, kuna maziwa yaliowekwa kwenye karatasi na kufunikwa kutoka kwenye kampuni za maziwa, kwa kizungu tunasema dairy farms, kuna maziwa enye iko kwenye chupa. Ndio, napenda kunywa maziwa. Kuna maziwa ya liyo fresh na kuna maziwa ya liyo lala, yani fermented milk. Napenda kunywa maziwa fresh kupitia chai maramingi. Napia napenda maziwa ya liyo kuwa fermented. Kama leo nimeweza kula ugali, mboga zamatawi na maziwa ya liyo fermented. Maziwa lala na imekua sawa sana yani ilikuwa tamu mno tena pia hizi viungo au products zinazotokana na maziwa kama yoghurt chocolate na penda sana siezi sema spendi maziwa kwa sababu ni karibu kila siku kuna bidhaa au kuna kitu ambacho lazima nile ambacho kina maziwa ndani yake.

Je unapenda kula samaki, aah sa mambo zaidi ni unapenda kula samaki wa aina gani kuna aina nyingi za samaki Kuna dagaa kuna tilapia kuna nail patch Kuna kamungo yani kuna mingi sana aina mingi za samaki aah ni unapenda kula samaki kwa chakula kipi like kama ni samaki kwa mchele, samaki kwa ugali eeh a au samaki kwa vipsi, ya chip au chips Ndiyo, napenda kula samaki sa Samaki ni moja wapo ya chakula ambazo mimi hupenda sana pale nyumbani nikipika huwa nahisi tu nikosawa yani sina wasiwasi yoyote kwa sababu chakula unachokipenda huwezi kosa jinsi ya kukila au jinsi ya kukipika na samaki ni moja wapo ya vyakula ambavyo navipenda hasa tilapia. Tilapia maeneo ninayoishi Inapatikana kwa wingi sana Sasa unapata bei yake sio mbaya sana Sasa inakua tu rahisi Kwa sababu unapata Labda ukienda pale mjini au town Unapata kwa hoteli anaye uza Unapata kuna ya miamoja hamsini Kuna ya miambili kulingana tu na venye wewe unapenda kiasi ambacho wewe mwenyewe unapenda inapatikana na wakati mwingine napenda kula kule hotelini au na chukua samaki yangu ambayo ishapikwa kwenye mafuta naenda nayo kwe nyumbani ili niweze kujipikia na na kwa chakula kile ambacho mimi nataka kula iyo siku na samaki wangu.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha mambo zaidi ni kwanini unahitaji kuimarisha ujuzi huu ujuzi huo unahusiana na nini ni nini hicho ambacho kilikufanya ili uweze kutaka kuimarisha ujuzi huo ujuzi huo unasaidia aje pale kazini na ningependa kuimarisha ujuzi wangu wa tarakilishi kwenye a ndio ujuzi wa tarakilishi Kwa sababu siku hizi vitu vingi hufanyika kupitia mitandaoni Haswa kutumia tarakilishi pale kazini Ningependa kuimarisha ujuzi wangu kwa sababu Unapata ndipo upate kazi katika kampuni mbali mbali Wanakuuliza kwanza kama unajua Unaujuzi wa kutumia tarakilishi Hii ni kwa sababu ya katika maendeleo ya kiteknolojia Unapata inakuwa ngumu sana kupata kazi kama huna ujuzi wa tarakilishi Kwa sababu shughuli mingi pale kazini hufanyika kupitia tarakilishi hasa kama uwezi kuwa na uwezo wa kufanya kazi kupitia tarakilishi inakuwa ni kama tatizo na changamoto sana inakuwa ni ngumu kupata kazi wakati mwingine Hata kama unaujuzi mwingine lakini tarakilishi haujui Ningependa pia kufanya tarakilishi kwa sababu Yani tu ile umaarufu yani kukuza uwezo wangu kwa vitu tofauti tofauti na pia tarakilishi ni nzuri sana Ukiwa na uwezo huo kwa kizungu kuna hawa wanafunzi wa teknolojia Yani information technology wameweza kupata kazi nzuri nzuri sana yenye mapato mazuri Kupitia masomo hayo. Sasa ukiwa na uwezo wa kutumia tarakilishi vizuri unabahati sana.

Unajilindaje kuchoka vitisho vya mitandao? Mambo zaidi ni vitisho vya mitandao ni kama gani? Nini husababisha vitisho kwenye mitandao? Mambo hao ya kitokea wewe hufanya nini? Mara nyingi mitandaoni kuna vitisho vingi sana. Kuna vitisho kutokana na biashara, mambo ya kidini, mambo ya siasa. Vitisho viko vingi sana na wakati mwingine usipochunga unapata vitisho hivyo vinaweza kuingia akilini na kukufanya ufanye kitu ambacho hufai kukifanya au ufanye kitu ambacho hakiwezi kuwa kizuri kwa maisha yako. Mara nyingi vitisho kama hivyo vikitokea kuhusu labda ni vitisho vya kukosa usalama mi huangalia huangalia pale kwenye mtandao labda kuna izi stesheni za kupeana habari unapata zime elezea kama ni vitisho vinavyo husiana na usalama siasa biashara Wakati mwingine unapata kuna haya madini pale mtandaoni wanasema dunia inaisha mwezi ujao kila mtu auze vitu vyake. Marabmingi usipochunga unapata vitu hivyo vimebeba akili yako unapata umefanya mambo ambayo hayawezi kusaidia. Kutokana na kwa muda nimeweza kuwa kwenye mtandao nimeweza kujifunza kuwa. Sio kila kitu, sio kila kitisho ki kinachosemwa ni kweli kimefanyika. Mara nyingine ni watu tu wanasema ili kuakikisha kuwa wana wanasikika lakini sio ukweli hakiwezi tendeka wakati huo au kulingana na mambo wanayosema.

Je unapenda upepo au AC? Kwanza Ac ni nini? Ni wakati gani unatumia AC mara nyingi? Unaweza kupata kifaa hicho pale nyumbani au kazini? Mimi sina sina uhakika kabisa kati ya upepo au AC ndiyo napenda. Kwa sababu wakati mwingine unapata pale kazini ndiyo unaeza pata kuna AC Lakini ukienda nyumbani unapata kuna majengo ambayo hayana AC Sasa inabidi umetumia njia za kawaida ili kupata hiyo hewa fulani au hiyo joto au baridi ambayo unahitaji kwa sababu sio kila mtu anaweza ku kufikia bei ya kununua AC.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Mambo zaidi yanayo tokana na haya ni vitendo vipi ambavyo ulikuwa unapenda kufanya ukiwa mtoto. Ulikuwa unajihusisha na wengine au wewe tu pekee yako. Unaweza tuelezea hali yako ya utotoni ilikuwa vipi ukikuwa mkubwa. Mara nyingi nikiwa utotoni nilikuwa napenda kucheza. Kuna huu mchezo ambao watoto hujenga familia, tuseme baba, mama, watoto, kuna mbwa, kuna kuku, yani mchezo tu mzuri ambao unahusisha familia. Unapata wale wenye ni wakubwa, wanachukua majukumu ya kuwa wazazi, alafu kuna ndugu na dada, kuna kaka na dada, alafu kuna mifugo. Ambao bado ni watu Tungecheza mchezo huu karibu kila siku Kwa sababu ulikuwa unatuleta pamoja Tusipo cheza mchezo huu Tungecheza mchezo wakuruka kamba Maramingi Tulikuwa tunacheza uwo wa kifamilia au wakuruka kamba Kwa sababu ulikuwa unatuleta sisi pamoja kama watoto ambao tulikuwa pamoja.

Unafanya nini kuwatia wenzako moyo? Kuwatia wenzako? Mambo zaidi yanayotokana na haya ni unajihusisha aje na wenzako ambapo unaona wameweza kufifia kwenye roho zao kuhusu kitu. Kuna mahali ambapo au wakati ambapo wewe umewahi fifia hivo kuhusu mambo yeyote pale kazini au pale nyumbani Mimi mara nyingi maisha yangu hajakuwa yaani yale mazuri Tangu nizaliwe nimekua yaani ni milima mabonde milima mabonde Sasa na mara nyingi wamekua wakiona jinsi nimekua nikiishi na wamejua kweli maisha yangu hayajakua rahisi lakini kitu moja wanajua ni sikuwahi choka sikuwahi ona ni kama dunia inaisha sasa nikae tu nichoke niache nikate tamaa sikuwahi Sasa nikiona wanafifia mara nyingi mimi huwakumbusha tu nawaambia mimi mnavoniona mnajua historia yangu. Kwa hivo wakishasikia hivo wanasema ah hata sisi hatujayapitia. Sasa haina haja tuweze kufa roho hivo na wewe bado unaendelea kwa sababu wewe umeyapitia lakini hakuna siku uliwahi sema umechoka na hutaki kuendelea. Ndiyo ningechoka lakini kusema siendelei niliona ni kama nikisema hivo ni kama najimaliza kwa sababu hakuna mwenye angekuja kusimama au kunisimamia aseme haa acha nisaidie huyu msichana aeze kuendeleza maisha yake vizuri hakuna aliyekubali kufanya hivo Sasa wakififia au wakifa moyo, mimi huona, ah, ndugu zangu, hii safari ni ndefu, lakini kulikotoka, kulikuwa na changamoto, sasa hivi tumekua wakubwa, inabidi tumejikaza tu kisabuni kwa sababu hata saa hizi hali ya maisha ni ngumu, ukilia, utalia leo, utalia kesho, nani atakusaidia kila siku hakuna Sasa inamaanisha tu ni wewe uamke na mzigo wako kila siku, uamke nao usichoke, uamke nao bora uko na uzima, uko na uhai, hauna ugonjwa, uamke nao usife roho, wewe kuna siku ambayo mambo yataenda vizuri. Lakini ukisema wewe ni mtu wa kufifia kila siku, mambo hufika mahali na yanakulemea kabisa, unapata wengine wamejinyonga, wamejitoa uhai, na hiyo sio vizuri. Kwa sababu, unaeza pata kile ambacho kinakusumbua, ni kitu ambacho ungeweza kuongea, ungepata mtu wa kueleza, hata kama hatakupa pesa, lakini yanaeza kueleza jinsi ambavyo unaeza jisaidia.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mambo zaidi yanayejitokeza ni je, unapenda kufanya mazoezi ya mwili? Unajihusisha katika aina gani ya mazoezi ya mwili? Unapofanya mazoezi haya wewe huhisi vipi? Mimi hufanya mazoezi ya mwili karibu kila wakati ninapopata. Kila mara ninapopata wakati. Kwa mfano, kama tuseme leo, nimetoka kazini mapema na nahisi mwili yaani hauko sawa, huwa na eva labda anza mazoezi, tofauti tofauti labda naenza enda kutembea kiasi au kukimbia kiasi au kuenda uko kwenye jimu kushirikiana na wenzangu. Nimekuwa nikifanya hivi kwa muda na mwili wangu umeweza kuwa sawa Kwa sababu unajua mazoezi ya mwili husaidia mno Unapata umeweza ku kujikinga dhidi ya kuwa na weight mingi kilo nyingi zinazopita Kwa kizungu tunasema obese Wakati mwingine ukifanya mazoezi Hata kama mwili ulikuwa ukuwe na kilo nyingi unakuta kilo hizo zimeweza kupungua mazoezi ya mwili husaidia sana wakati mwingine unapata yaani mwili unasikia tu uchovu uchovu lakino ukifanya zoezi kiasi unahisi uko sawa na pia mara nyingi mi hufanya zoezi mazoezi ya mwili kwa sababu yamenisaidia sana haswa upande wa afya kwa sababu hapo awali nilikuwa na shida nyingi sana zinazotokana na kukaa tu yaani hakuna mazoezi. Lakini tangu nianze kufanya mazoezi hayo nimeweza kuona tofauti kubwa kabisa.

Je, unapenda asali kwanza asali ni nini asali utokana na nini ni nini hufanya wewe kupenda asali? Ndiyo napenda asali mimi mara nyingi napenda asali Ndiyo napenda asali asali utokana na nyuki wanapo weka unapo iunda kule kwenye mzinga Asali mara nyingi mimi hutumia kama astaki kutumia sukari ya kawaida kwa vinyuaji kama smoothie au uji Wakati mwingine napenda asali tena kuulapaka kwenye mkate napo kula kini Kinywaji changu cha asubuhi yaani stafutai Asali ufanya vizuri sana kwenye mkate Nimekuwa nikitumia asali pia wakati inafanya facial kwa kizungu tunasema skin care Asali utumika inaeza saidia sana wakati wakufanya scrubbing facial scrubbing inasaidia sana diyo.

Je unapenda kufanya kazi nyumbani mambo zaidi anayotokana na haya ni kazi gani pale nyumbani unapenda kujiusisha nazo kazi kazi unapofanya kazi hizi unaisi aje ndiyo unapenda kufanya kazi za nyumbani maranyigi kazi za nyumbani unapenda kufanya ni kwakisha kuwa nyumbani safi chakula kime pikwa vizuri kwa sababu napenda upishi nguo pia zimeshugulikiwa ipasavyo Wakati tunapo ongelea kusu upishi napenda kupika sana Kwa sababu mara nyingi ni mimi ni kopale nyumbani Sasa inakuwa ni mimi tu nafaa kupika na fia tinafanya kwa sababu ni mimi tu nafaa kufanya apana na penda kufanya chuguli za pale nyumbani sana sana Kwa sababu nimelelewa kuwa msichana sasa Yani majukumu hayo nimeyazoea tangu utotoni Adi sasa sasa inakua ngumu sana kunipata nimetulia tu na hakuna chakula na sipiki usafi nao ukiwa kwenye mazingira safi Pia mwili unaisi ukosawa Lakini ukiwa kwenye mazingira ambayo siyo safi, mwili unahisi ni kama hauko sawa. Wakati mungini unahisi ni kama weni mgonjwa, lakini ukienda kwenye mazingira ya lio safi, mwili wako unakua sawa. Na ukiwa kwenye mazingira ya lio chafu, unaanza kusikia ni kama unaumwa, mwili ya huko sawa, yani unahisi ni kama unakua suffocated kwenye makuwa kwa sababu, hewa siyo safi. Lakini ukijikaza ujitahidi hata kama una pesa za kufanya usafi wa pesa nyingi Yani usafi tu wa kawaida tu ule tu wa kawaida ule wa mashambani yani usafi tu wa kawaida kawaida Ukikuwa na usafi hata wa kawaida utakuwa tu sawa awezi kuwa na mambo mingi ambayo ya nakusumbua etio na isi hivi.

Unaenda hospitalini mara ngapi kwa muaka? Kusema ukweli, nimekawia kama siende hospitalini. Tangu nikuwe mkubwa, yani kuanzia miaka kumi na tano kuenda juu. Imekua ngumu sana kunipata nikienda hospitali. Kwa muaka unazapata sijaenda kabisa. Lakini nikiwa mdogo hapo, miaka tisa, kumi. Hei hali haikuwa nzuri kabisa. Ningeenda hospitalini nikai hata mwezi. Mwezi naipite na wakati huo unapata wenzangu wako shule wanasoma. Mi niko hospitalini siku hizo zote nanafa kufanya mtihani na wawo Lakini tangu nikuwe umri wa kuminatano kuenda juu adi sasa Hali ya kuenda hospitalini imepungua na mara nyingine najiuuliza Nasema ndiyo nashukuru mungu kwa sababu kuna wenye wanagonjeka kila siku Lakini mimi, huwa naona ni kama, kwa sababu niligonjeka nikiwa mdogo sana, juu ningegonjeka mwezi huu, mwezi huo, mwezi ujao, tena huo mwezi mwingine. Lakini sikuizi hakuna, yani nashukuru sana, kwa sababu hiyo siyo haikuwa kama hali ya kawaida, nilipokuwa mchanga. Lakini kwa sasa ni hali ya kawaida Naeza maliza muaka bila kuenda hospitalini na ni kusawa niko sawa kabisa.

Unangoja barua pepe mara ngapi Kwa siku? Kwanza mambo zaidi yanayotokana na haya ni je barua pepe ni nini? Kwa siku ni mara ngapi kwa siku unaweza tumiwa barua pepe? Ni wakati upi unaopenda barua pepe itumike kama njia ya mawasiliano? Mara nyingi sio rahisi nipate barua pepe Haikuwangi rahisi hivo yaani kila siku kila mara Lakini kwa wiki tunaeza sema karibu mara tano hivi kwa wiki Napenda kutumia barua pepe wakati kitu ambacho kinazungumziwa ni kinahitaji mambo ambayo ni formal, formality au kama havina haraka ya kusikiza majibu ya upande mwingine barua pepe husaidia sana haswa wakati unahitaji kuandika mambo yako kikamilifu, yaani sio kama haya mambo mengine barua pepe unaeza elezea jinsi ambavyo unahitaji mambo yako yashugulikiwe Unaweza jielezea we mwenyewe kama mwandishi au pia ili unayemtumia aweze kuelewa unachokisema bila kusumbuka Kwa sababu wakati mwingine unapata hizi njia zingine za mawasiliano umeongea na mtu ndio, lakini hajakuelewa jinsi ambavyo wewe ulitaka aelewe.

Unafanya mazoezi asubuhi au jioni? Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni.Je? Unapenda kufanya mazoezi? Ni wakati upi unaoona kuwa mazoezi ya nafaa? Unafanya mazoezi ya aina gani? Kwa nini unapenda kufanya mazoezi? Mimi mara nyingi.Tuseme kutoka kwa asilimia mia moja.Mara mingi mimi ufanya mazoezi yangu asubuhi.Kwa sababu. Nimeweza kuweka alarm.Jinsi tunavyo sema kwa kizungu.Yangu ninaamka dakika chache mapema. Ndiyo niweze kupata wakati wa kufanya zoezi zangu.Na wakati mwigine nikichelewa kuamka au kukinyesha asubuhi na nikose kufanya zoezi asubuhi. Mara moja moja huwa nafanya, mchana ili yaani mwili husi. Siku ifuatayo mwili husihisi ni kama hauko sawa.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Mambo zaidi yanayotokana na haya ni ni mambo gani au ni vitu gani ambavo ungeweza kujifunza pale kazini ambavyo wewe mwenyewe hauvijui Unausiana aje na wengine pale kazini Wakati wa mafundisho Je unapenda mafunzo ya watu wengine pale kazini? Mimi Kwanza Mafunzo naeza penda kuhupata pale kazini ni kujua kazi yangu vizuri kabisa wajua tumesoma tu ndio Tumesoma ndio kutoka vio vikuu Lakini unapata kuna vitu ambavyo tulisoma Haujawai vifanya katika kazi yako Yani hii na hii na hii hivi ndivo inafaa kufanya Haujawai ifanya hivo katika kazi yako Sasa unapata wakati muingine kutana na jambo hilo pale kazini inakua ngumu kiasi kwa sababu labda ujawai kifanya moja kwa moja Labda ulifanya tu kwenye darasa lakini pale kazini haujawai Sasa mimi ningependa kujifunza zaidi kuzu vitu ambavyo nilisoma nikiwa shuleni ili niweze kukuza uwezo wangu wa kima zao pale kazini Kwa sababu usipojifunza unapata mazao yako maranyingi yako chini Kwa sababu aujui vizuri ni nini unachofaa kufanya Mafunzo mengine ni jinsi ya kueza kushugulikia watu pale kazini Unapata wakati mwingine umepewa cheo kikubwa kushinda watu wengine pale kazini Unapata mtu labda ni mkubwa wako lakini kimyaka lakini wewe ni mdogo kimyaka na wewe ni mkubwa wake pale kazini Sasa inakuwa wakati muingine inakuwa ngumu kushugulika na vitu kama hivyo kwa sababu unapata mtu amefanya kosa lakini haujui utamueleza aje kwa sababu wakati muingine kuna watu wanaona haa haya ni madharau Kitu kingine ningependa kufanya kupata pale kazini ni Kwa sababu pale kazini kuna watu ambao wanajua kutumia tarakilishi vizuri kunishinda Ningependa kukuza uwezo wangu wa kutumia tarakilishi Ndiyo naweza tumia tarakilishi lakini kuna ule ujuzi ambao unaitajika sana sana kwenye kampuni nyingi za kazi na ningependa kujifunza.

Unajikinga vipi na jua kali? Mambo zaidi ya nayitokana na hana ni je kuna mipangilio yoyote umeweka wakati wa jua kali? Jua kali huwa wakati upi katika maineo na ishi Mara nyingi kukiwa na jua kali au kiangazi penye naishi Minaishi mjiwa Eldorate na mara nyingi kiangazi au jua kali ni kama kitu cha kawaida Haswa hizi siku zimepita chache na kuna potokea jambu kama hilo miwa kikisha kuwa Kitu cha kwanza nimefanya shughuli zangu lambda Asubuhi mapema au jioni kabisa kama jua limeweza kutua Ninapufanya hivi huwa napata uwezo kujikinga kutokana na jua kali kwa sababu ngozi yangu mara nyingi unapata nikichomeka sana huwa inaleta shida Sasa kutokana na hiyo niliweza kujifunza kufanya shughuuli zangu mapema au jioni kabisa.